Ili kueka afya nzuri, mimi hufanya mambo haya kadha wa kadha. Jambo la kwanza, mimi hula vizuri, chakula kilicho bora na kinachosaidia mwili. Sili tu chakula ambacho ni cha kuongeza kilo na wala hakiongezi, faida yoyote kwa mwili. Kama vile sukari nyingi, kunywa vinywa ambavo havisaidi mwili. Huwa najaribu sana ninywe maji kwa wingi, walakin nisinywe pombe wala soda kwa wingi. Jambo lingine chakula nachokila nahakikisha kina mboga nyingi na pia matunda ili kuwezesha mwili wangu kuwa na ile nguvu ya kupigana na magonjwa hata yanapokuja. La pili mimi hufanya mazoezi, mazoezi ya kunyoosha viungo na ya kufanya mwili wangu ukae kama umechangamka. Si kulala tu na kuketi siku nzima. Kila jioni mimi hufanya mazoezi kwa dakika thelathini ikiwezekana hata lisaa limoja. Ili kuzuia magonjwa yanayokuja kwa sababu ya kuongeza kilo ama kutofanya mazoezi. Jambo lingine mimi hunywa maji kwa wingi sana. Kwa siku mimi huweza kunywa glasi nane hata kumi. Ili kuwa na ile mwili unakuwa na maji ya kusaidia ile chakula nayokula isikwame na kula usagaji wa chakula uwe rahisi katika mwili wangu. Pia mimi kueka afya yangu iwe nzuri huwa natembelea kituo cha hospitali wakati naenda kuangaliwa. Si lazima tu niwe mgonjwa lakini naeza enda kuangaliwa. Wakati ni check up ama kuangalia magonjwa ambayo hata kabla yanaeza kugunduliwa sugu kwa mwili. Pia nikiwa na magonjwa madogo madogo naenda hospitali natibiwa ili yasiwe ya magonjwa makubwa ambayo yatanisumbua katika siku zijazo.